Mimi ninapenda vitu katha katha. Tunaweza kusema kuamba ninapenda vitu vya sukari na vitu vitamu. Ya kwanza ninayopenda ni aiskrimu. Aiskrimu ni tamu baridi na inanipafuraha ya maramoja. Naweza kuwa na latha nyingi tofauti kama vanilla, chokloti, stroberi na hata mjanganyiko wa latha hizo. Hivo ninaweza kupata latha ninayoipenda. Ice cream pia ni nzuri kwenye siku ya joto kwa ni inafanya mwili utulie na kufurahia. Biskuti. Biskuti ni kitafunio rahisi na kitamu ambacho ninaweza kula wakati wowote asubuhi mchana na jioni. Na kuna ainanyingi chokleti, karanga, vanilla na zingine zilizo za matunda. Ni nzuri kunywa na chai au kahawa, napenda kripsi na chipsi. Pia nivitafenio venye crunch na vialadha ya chumvi na viungo mbalimbali. Kwa mtazamo wangu ni rahisi kununua kwa mara nyingi na hufanya nitumie muda wangu vizuri na marafiki familia na kuzungumza ya kutazama sinema. Pia ninapenda mandazi, mandazi matamu madogo madogo ya nanifurahisha. Ni maarufu sana kenyana ya naindana vizuri na chai kitafunio kinachonikumbusha nyumbani kwa sababu mara nyingi inatengenezwa kwa upendo navipenda vitu hizi kwa sababu tofauti na latha nzuri. Inanipatia faraja. Ni rahisi kupatikana na inafurahisha kula na wengine. Kwa hivyo, kwa hivyo.

Wakati nina wasiwasi huwa najaribu kufanya mambo yanayonisaidia kutulia na kurejesha amani ya akili. Hivyo ndivyo ninavyofanya mara mingi. Kwanza napumua kwa kina polepole. Hii inasaidia kupunguza mapigo ya moyo na kunifanya nijisikie mtulivu. Mara nyingi napumua ndani taratibu nashikilia hewa kwa sekunde chache kisha natoa pumzi polepole. Pili, najitenga kidogo na kelele na chanzo cha wasiwasi. Naweza kukaa kimya, kusikiza muziki wa utulivu, na kutembea nje ili kupata hewa safi. Hii inasaidia kufikiria kwa utulivu zaidi. Tatu, najizungumzia mwenyewe kwa maneno chanya, najikumbusha kuwa wasiwasi ni muda ni wa muda na kwamba nina uwezo wa kushughulikia hali yeyote ile. Nne nazungumza na mtu ninayemwamini kama rafiki au mwanafamilia kushiriki mawazo ili kupunguza mzigo wa mawazo. Fanya nijisikie kuungwa mkono, mwisho. Kwa muda una kama muda unaruhusu najishughulisha na mambo ninayoyapenda kama kusoma kuandika na kufanya mazoezi mepesi ili kuondoa mawazo mazito. Kwa kifupi ninapokuwa na wasiwasi hutafuta utulivu kupitia kupumua kujituliza zungumza na wengine na kufanya mambo yanayonipa faraja.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu ni lugha ya kimataifa ya utamaduni, na yenye fursa nyingi. Kwanza, kifaransa kinazungumzwa katika nchi nyingi duniani ikiwemo Ulaya, Afrika na Amerika. Kujifunza lugha hii kungepanua uwezo wangu wa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Pili, ningependa kifaransa kwa sababu ni lugha ya sanaa, mapenzi na historia. Inatumika kwa undani fasheni, diplomasia na fasihi, jambo linalonifutia kujifunza kwa undani. Tatu, kujifunza kifaransa kungeongeza fursa ya kielimu na ya kazi. Mashirika mengi ya kimataifa hutumia lugha hii, hivo kunisaidia katika ajira, masomo ya juu au safari za kimataifa. Nne, ningependa kujifunza lugha hii, kwa sababu inanipa changamoto ya kiakili kutamka maneno na kuelewa sarufi yake. Kunifanya nijisikie najifunza hitu kipya na cha thamani. Kwa kifupi, ningependa kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu inanipa fursa ya mawasiliano ya kimataifa, tamaduni tajiri na maendeleo ya kazi, kuridhika kibinafsi.

Mimi huathimisha siku ya mwaka mpya kwa furaha matumaini na shukrani. Kwanza mwaka mpya inaathimishwa mwishoni mwa disemba na kuangalia januari. Watu hukusanyika na familia na marafiki ili kuhesabu dakika za mwisho za mwaka uliopita na kukaribisha mwaka mpya kwa shangwe. Pili, kuna shughuli mbali mbali na kusherekea kama chakula cha pamoja, muziki, kucheza, kuangalia fataki, kubadilishana salamu za heri na heri za mwaka mpya. Hii huleta furaha na kuimarisha mahusiano. Tatu. Mwaka mpya ni wakati wa kutafakari yaliyopita. Mafanikio na changamoto na pia kuweka malengo mapya. Kama kuboresha afya, masomo, kazi na mahusiano. Nne, baadhi ya watu huadhimisha kwa njia ya kidini. Na kitamaduni kwa kuomba, kutoa shukran na kufanya matendo mema kama kusaidia wahitaji. Kwa kifupi, sherehe ya mwaka mpya ni wakati wa furaha. Matumaini mapya, umoja na mwanzo mpya.